Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu kwa ufanisi na kwa kuzingatia vipaumbele. Kila siku kuanza kwa kutambua majukumu muhimu yanayohitaji kukamilishwa haraka na kuyaelewa mbele. Natumia ratiba au orodha ya kazi ili kuhakikisha hakuna kazi inayosahaulika. Pia hujitahidi kugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi kusimamia na kukamilisha kwa wakati Ninahakikisha napunguza usumbufu kazini na kutumia muda wangu ipasavyo ili kuongeza tija Endapo kunatokea mabadiliko au dharura huwa na uwezo wa kurekebisha ratiba yangu bila kuathiri ubora wa kazi Kwa hivyo mimi huwasiliana mapema na wenzangu au wasimamizi wangu, endapo kuna changamoto yoyote inayoweza kuchelewesha kazi, ili suluhisho ipatikane mapema. Kwa jumla, ninaamini usimamizi ndio jambo nzuri na jambo la maana sana, na ni mzuri wa muda hunisaidia kufanikisha malengo ya kazi kwa ufanisi na kwa wakati.

Napenda kuenda madukani wakati ambao si wamsongamano mkubwa wa watu kwa sababu hunipa nafasi ya kufanya manunuzi kwa utulivu na umakini. Mara nyingi huchagua kuenda asubui au mapema jioni kwani huwa na muda wa kutosha kuangalia bidhaa, kulinganisha bei na pia kufanya maamuzi mazuri bila haraka. Pia wakati huu hunisaidia kutumia muda wangu vizuri, kuepuka foleni ndefu na kukamilisha mahitaji yangu kwa ufanisi. Kupanga muda wa kwenda dukani, hunifanya niwe na mpangilio mzuri wa shughuli zangu za kila siku na hunisaidia kudumisha nidhamu ya muda. Kwa hivyo, mimi huchagua wakati sahihi wa kuenda madukani. HUnifanya nipate uzoefu mzuri na manunuzi na kurahisisha kusimamia muda wangu vizuri.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana Maranyingi mimi hutumia siku hiyo kutafakari kuhusu maisha yangu malengo niliofikia na yale ninayopanga kufanya mbele Napenda kusherekea nikiwa pamoja na familia au marafiki wa karibu Kwani wepo wao hunipa furaha na motisha Pia mimi huona kuwa siku yangu ya kuzaliwa kama nafasi ya kushukuru kwa afya, kazi na fursa nilizonazo. Wakati mwingine, mimi huandaa chakula kidogo au kukutana kwa mazungumzo ya kirafiki ili kuimarisha mahusiano. Kwangu mimi, kusherekea siku ya kuzaliwa si lazima iwe kwa sherehe kubwa. Bali ni kuwa na wakati wa furaha, amani na shukrani. Wakati ambapo ninatangamana na marafiki zangu familia yangu na hata wale wote ambao tunahusiano mwema. Kuweza kunifanya nikafanikisha siku yangu ya kuzaliwa kuwa bora.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu hunipa mazingira mazuri ya kufanya kazi bila kuchosha macho. Mwanga wa kati hunisaidia kuona vizuri ninachofanya huku ukidumisha hali ya utulivu na umakini. Mwanga mkali sana wakati mwingine unaweza kuchosha macho au kupunguza muda wa kuzingatia kazi kwa muda mrefu. Katika mazingira ya kazi mwanga wa kati husaidia kuongeza tija hudumisha faraja na kufanya kazi kwa ufanisi hata hivyo ninaweza kuzoea aina tofauti za mwanga kulingana na mahitaji ya kazi husika Jambo linaloonyesha uwezo wangu wa kubadilika na kufanya kazi vizuri katika mazingira mbalimbali. Kwa hivyo kwangu mimi mwanga hauna tatizo bali huwa ninafurahia sana au napendelea mwanga wa kati si mwanga wa kali lakini ninaweza kufanya kazi katika mazingira yeyote ile.

Kazi ni nayo idhamini sana ni ile kazi ya ofisini kwa sababu inahitaji mtu awe na uwajibikaji, uena umakini na ushirikiano mzuri na wale ambao munafanya kazi hiyo. Ninadhamini majukumu yanayohusisha kupanga kazi, kuanda tarifa na kuakikisha shuguliza kila siku zinaendeshwa kwa mpangilio mzuri. Kwangu mimi, kazi ya ofisini ni muhimu kwa sababu niyo kiungo kikucha mawasiliano na utaratibu ndani ya taasisi. Hwa ni nakikisha nafanya kazi zangu kwa nidhamu, kueshimu muda na kutafuta utaratibu wa ofisi kwa kuyafuata kile ambacho ninafaa kuyafanya. Pia ninadhamini kazi inayohitaji usahihi na uaminifu hasa katika kushugulikia tarifa na nyaraka muhimu. Kazi ya ofisi hunipa nafasi ya kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na mawasiliano na matumizi ya kompyuta na kuchangia kwa ufanisi mafanikio yatimu na shirika kwa jumla.

Muziki ninayoipenda kusikiliza mara nyingi ni ule unaonipa mutisha, faraja na unayochangia kupunguza msongo wa mawazo Mara nyingi napendelea mziki wa kizalendo au wa jazi Kwa sababu unisaidia kuzingatia kazi yangu na pia unifanya niweze kupumzika baada ya shuguli zenye shindikizo au shuguli ambazo zinanifanya niwe mchovu zaidi Muziki pia hunipa nafasi ya kujieleza kihisia na kunifanya niwe na hali ya furaha na utulivu Hata katika mazingira ya kazi kusikiliza muziki wa aina hii hunisaidia kuongeza tija na kuendelea kuwa na mtazamo chanya kuhusu kila jambo Kwa hivyo napendelea mziki ambao unanifaa kwa wakati na mziki ambao unaweza kuhakikisha kuwa mazingira ambayo niko ni mazingira mazuri na yenye utulivu. Mziki pia hunisaidia kukumbuka malengo yangu na hunipamotisha ya kila siku.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni piramidi za misri. Hapa ni sehemu yenye historia ndefu na thamani kubwa duniani. Ikionyesha ustaarabu wa kale na maisha ya watu waliotangulia. Kutembelea mahali kama hapa, kunanipa fursa ya kujifunza kuhusu utamaduni, tofauti, teknolojia ya zamani na maendeleo ya binadamu katika historia. Zaidi ya hayo kuona mnara huo wa kihistoria kwa macho yangu kutanipa mtazamo mpana wa jinsi watu walivyokuwa na ubunifu na uvumbuzi hata katika nyakati za kale. Kwa hivyo ninatamani sana kwenda katika sehemu hii ya kihistoria. Pia sehemu hii itanivutia sana kwa sababu kunachangia kuelewa asili ya historia binadamu, ukarimu wa utamaduni na umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kihistoria kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo ninatamani sana kwenda katika sehemu hii kwani itanipa mafunzo mengi kwa jumla.

Wakati umeme unapokatika kwanza mimi hupumzika kidogo na kufurahiya utulivu unaojitokeza mara kwa mara Baada ya hapo mimi hutumia muda huu kufanya mambo yasiyotegemea umeme kama vile kuzungumza na familia au kufikiria mambo ya kibinafsi Pia mimi huangalia ni vipi naweza kuandaa mwanga wa dharura kwa kutumia taa za betri au mishumaa ili kuepuka giza kikamilifu. Wakati mwingine huwa napenda kutumia muda huu kuandaa vitu nyumbani kupanga mipango au kufanya kazi ndogondogo zinazoweza kufanywa bila umeme. Kwa hivyo kwa jumla huwa napenda kuona umeme ukipotea kama fursa ya kupumzika, kutafakari na kufanya mambo kwa utulivu bila haraka.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu unipa uhuru wa harakati na kunifanya nijisikia vizuri katika shughuli zangu za kila siku. Suruali ni rahisi kuoanisha na mavazi mbali mbali kama koti, blauzi au viatu na inafaa kwa hali tofauti za kazi au za kijami. Hii unipa uhakika kwamba nikita kuwa na mtindo mzuri, ni najisikia kuwa comfortable bila kuwa na wasiwasi kuhusu harakati au shughuli zinazofanya. Hata hivyo pia napenda sketi wakati mwingine hasa katika hafla malumu au mikutano ya kifamilia au ya kimarafiki kwa ni hunipa hisia ya uzuri wakipekee na kuonesha mtindo wakibinafsi. Siketi pia upandisha hali ya furaha na uchangia kuonesha utu na ladha yangu katika mavazi. Lakini kwa jumla napenda kuchagua mavazi kulingana na nafasi, mahitaji ya muda na hali ya hewa. Nimejifuza kwamba mavazi sahihi ya yanapoonwa kwa ustadi, siitu kwamba ya nanifanya nijisikia vizuri bali pia uchangia imani na ujasiri wangu katika kila hali. Kwa hivyo si kwamba napendelea suruali au sketi pekee bali napendelea kuvaa kile ninacho nifaa na kunifanya nijisikie vizuri kwa heshima katika kila nafasi. Lakini ninapuulizwa niteue nitateua suruali kwa sababu hunipa uhuru wa harakati na kunifanya nijisikie vizuri katika shughuli zote.